Ninahisi usingizi sana. Sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilele mapema kesho niamke ya subuhi. Kutanda kinuwanika na kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Jee, nimeweka kingele ya saa nne asubuhi. Ebu niangale. Dio, nimeweka vizuri. Nitazima simu yangu isilete kilele usiku. Naomba nilele usingizi mzuri bila kufunjika. Wiki hii imekua ya kuchosha, mwili unahitaju kupomzika. Kesho nsiku mpia ntakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu. Usiku mwema.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, ninazitumia zote? Nathani nusu tu, nizifute zile situmii zinachukua nafasi Programu ya mawasiliano ni muhimu, nitunze, programu ya ramani pia ninaitumia kila siku, na inanisaidia kupata njia, programu za michezo, je zinanifaa? Labda moja au mbili tu kwa burudani, nifute zingine, nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari; kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu bora zaidi Programu ya banki ni lazima; nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu, simu itafanya kazi haraka bila kuchelewa.

Ninahitaji kwenda sokoni. Je, ninaorotha yangu. Hebu niangalie. Unga sukari, mafuta ya kupika na sabuni. Nimendika yote. Ninahitaji pia kununuwa mboga, vitunguu na nyanya. Bei vitu zimepanda sana hii wiki. Lazima nitumie pesa kwa akili. Je, nikanunuwa kwa wingi au kidogo kidogo. Kwa wingi ni nafuu zaidi, lakini pesa sasa ni chache. Nathani nitanunua vitu muhimu tu leo. Ntarudi wiki ijayo kwa mingine. Duka lile kubwa linapunguzwa leo. Nitakwenda huko.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Jee, nina zitumia zote? Nathani nusu tu. Nizifute zile situmii zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu, niitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku, inanisaidia kupata njia. Programu za michezo, jee, zinafaa? Lakini moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari. Katha ni za aina moja. Ntaweka moja tu. Bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nathani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka bila kuchelewa.